Je, wewe ni mtu wa ubunifu. Kwa kweli ninafikiria mie ni mtu ni na ubunifu. Maana mahali kwetu kwa kazi ni lazima uwe na ubunifu. Lazima upate kufikiria mambo ambayo si ya kawaida. Kwa maana utenda kazi wetu unahitaji mtu ambaye ni mbunifu.

Je umewahi kusafiri kwa ndege? Eee, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadha wa kadha. Sana sana nikisafiri kuenda mjini na mombasa kustareheka tu. Kwa hivyo ndiyo, nimesafiri kwa ndege kwa mara kadhaa na nikapendelea. Safari inakuwa fupi na inapendeza.

Napendelea shati au tishati? Aaaa, inategemea wakati ambapo naenda mahali ambapo kuna mikutano ama mambo rasmi ninavaa shati. Lakini wakati tuseme ninaenda matembezi, niko nje na familia yangu, nitavaa tishati. Kwa hivyo ninapenda kuvaa shati na tishati, tofauti ni ni wakati upi. Kama naenda mikutano ama biashara ambazo ni rasmi, nitavaa shati. Wakati naenda tu kutembelea marafiki na jamii, ndio napendelea kuvaa tishati.

Kama napenda kuendesha baiskeli, ndiyo napenda kuendesha baiskeli, lakini ni kuendeshea baiskeli mahali ambapo pana utulivu hamna magari mingi barabarani ama kuendeshea baiskeli kwa barabara ambayo imetengwa rasmi ya kuendeshewa baiskeli. Shida ni kupata hiyo barabara rasmi ya kuendeshea baiskeli ni kizungumkuti. Kwa hivyo kama kuna mahali ambapo kumetengwa barabara ya baiskeli, nitapendelea kuendesha baiskeli yangu.

Mahali gani pa kihistoria ningependa kutembelea? Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea hapa Kenya ni mji wa Turkana ambapo kuna pia ziwa kubwa laitwa Lake Turkana. Pale kwenye eneo la Turkana inasemekana wakati ya kwanza binadamu alikuja hapa Kenya alitua kule Turkana kwanza. Kwa hivo ni kuna ni mahali pa kihistoria. Na utapata mambo mengi yamefanyiwa kule kwa hivo nikapata kutembea kule nitasoma historia kwa kwa wingi sana.

Kwa furaha kuwa nyumbani unafanya nini? Wakati niko nyumbani na furahi kwa maana ni wakati wangu wa kupumzika, napata kucheza na wanangu, tunaandaa vyakula mbalimbali kama mandazi, keki, tunaunda juisi mbalimbali kama sasa kuna maembe, tunaunda juisi ya maembe, tuna kunywa. Na kupumzika tu nyumbani, ina kuwa nzuri maana, nikiwa kazini, kazi ni mingi, lakini kifika nyumbani, una utulivu fulani ambao unafanya mawazo yanatulia.

Ama napenda kunywa maziwa. Miye napenda kunywa maziwa, maziwa ya ngombe. Na mimi hutumia maziwa ya ngombe kupika chai. Wakati naandaa maziwa, naandaa mandazi au keki, mimi hutumia maziwa. Kwa hivyo, sio hutumia maziwa mara kwa mara, kwa mapishi.

Nafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? La kwanza ni kuondoa vifaa vya plastiki hapa nyumbani. Tulikuwa na plastiki kwa wingi sana. Mikebe mingi ikimalizia viungo. Wakati mwingi tunajipata, tunaviwekeza tuwa hapa nyumbani ili kuvitumia tena. Lakini sasa kupunguza matumizi ya plastiki, tunatupa hizo plastiki zote hatutaki kuzitumia kwa nyumba. Maana tunambiwa plastiki inadhuru afya yetu. Kwa hivo ni kuziondoa kabisa kabisa pale nyumbani. Hakuna kuzitumia tena.

Mboga gani nazo penda kula? Napenda kula mboga za kienyeji. Kama mboga ya managu au ya terere. Hizo ni mboga za kienyeji ambazo huwa zinapandwa kwa wingi hapa nchini Kenya. Kwa hivo mihupenda kuzila mboga za kienyeji na zitukula na ugali. Kwa hivu mboga ya kienyeji na ugali.

Nafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mimi hufanya mazoezi ya mwili kama mara mbili kwa wiki na zoezi hilo ni sana sana la kutembea au kuruka kamba hapa nyumbani. Hayo ndiyo mazoezi ambayo mimi hufanya sana sana mara mbili au mara tatu kwa wiki.

Najifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati wa furaha sana sana ni wakati ambao nikona familia na jamii. Tunapata kukamata vyakula mbalimbali ambavyo tumeandaa. Au kuenda mahali hotelini ambapo, chakula kinaandaliwa, kisha tunapatiwa tu kukila. Hivo kula vyakula mbalimbali, kupata micheko na kuzungumza na familia. Au wakati mwingine kwenda kuongelea kama kutembea kama unaenda kwenye mbunga wa wanyama. Unapata kutizama wanyama vile wanaishi kule porini.

Mazingira gani ya kazi unanayoya pendelea? Mazingira ambayo ninapendelea pale kazini ni wakati hamna kelele kelele kwa wingi ama hamna mashindano. Kila mtu aje kazini afanye kazi ya kwake kisha aondoke aende nyumbani kwake bila kuzozana ama mashindano ambayo sio mazuri. Kwa hivyo mahali pa kazi ambapo pana utulivu na kila mtu anajielewa na anajiamini. Itakuwa hakuna malumbano pale kazini.

Na shughulikia makosa kazini kivipi? Makosa ya kitendeka pale kazini ni vyema kurekebisha. Na ukirekebisha ni vyema unaongea na bosi wangu. Kumueleza hapa kumetendeka kosa lakini nitafanya juhudi ili niweze kurekebisha. Kwahivyo ni vyema kuzungumza na alie juu yako mamlakani. Na kumuweleza jinsi kosa hilo litakosolewa.

Napenda kusikiliza redio. Mimi husikiliza redio kwa mara kwa mara. Sana sana wakati wa asubuhi ambapo naenda kazini. Pengine niko kwenye gari langu mimi huweka redio. Ama wakati nasafiri kwa kutumia matatu. Napata kwamba wameweka redio. Ambapo kuna wazungmzaji ambapo wanaongelelea. Kuhusu matakwa fulani, jinsi maisha yalivyo, au uchumi. Kwa hivyo, mimi hupenda kusikiliza redio.

Natumia simu yangu kwanini zaidi? Simu yangu kwa unaitumia kwa kupiga simu sana sana ka mambo ya kikazi. Kupiga simu pengine kuna jambo ningependa kujua ama kuna ujumbe ningependa kutuma kwa mtu. Kwa hivyo mihu piga simu. Naona ikiwa ni njia rahisi ya mawasiliano.

Kama nimewahi fanya yoga? Mimi sijawahi kufanya yoga hata siku moja. Hayo ni mazoezi ambayo siyatambui. Kwa hivo mwenyewe, sijawahi fanya yoga. Mimi sijawahi fanya yoga. Ninafanya mambo ya mazoezi ya kutembea, lakini yoga sijawahi fanya yoga hata siku moja.

Napendelea kusoma au kuandika? Mimi napendelea kusoma, kusoma hadithi, ama wakati kuna mkutano, pengine tunafaa kusoma maandishi fulani. Ninajitolea, afadhali kusoma kuliko kuandika, kuandika inakazi mingi. Kwa hivyo afadhali kusoma na unasoma kwa sauti kuu na matamishi yangu yanasikika vyema. Kwa hivyo ninapendelea kusoma.